Unapenda chai hama kahawa, mii napenda kahawa kwanza usiku. Kahawa hunifanya nisipate usingizi wakati niko na kazi nadai kufanya. Wakati sitaki kulala mapema nakunywa kahawa, alafu inakuanga na ladha mtamu, kahawa hukuwa tu uzuri.